Kiongozi mzuri ni ule kiongozi ambaye anawaongoza watu kwa njia ambayo inafaa, kwa mfano lazima awe mwenye heshima, awe mwaminifu, awe mwenye bidii, mwenye heshima na awe msikivu, yaani anawaskiliza wale watu ambao walimchagua.

Nautumia mfumo wa usalama wa vidole na naamini kuwa mfumo huu ni mzuri sana kwa sababu una usalama wa hali ya juu. Mara nyingi unatusaidia kueka ujumbe wetu vizuri sana kwa sababu hakuna yule mtu ambaye. Atakuja pale akidai kuwa kuna ujumbe unamuhusu kama haupo. Lazma utumie vidole ndio ujumbe wako ujulikane.

Chakula cha jadi ambacho ni nakipenda ni ugali au sima kwa mboga zilizochemshwa. Nakipenda chakula hiki kwa sababu naamini kuwa kina viltubishi vingi sana ambavyo vinasaidia mwili. Vile vile naweza sema kuwa ni kila chakula hiki mimi huwa na nguvu ya kufanya kazi.

Wakati umeme unapokatika mimi ni hulala ama wakati mwingine kama usingizi haupo, hua ninawasimulia wanangu hadithi za kale, ama vile vile mimi huwapa ushauri wa maisha naamini kuwa ushauri wa maisha uwasaidia sana katika shuguli zao za kila siku.

Kazi yangu ni ya kufundisha wanafunzi naipenda kazi hii sana kwa sababu imenipa uzoifu wa kuamka asubuhi, mapema na kuanza kazi. Naamini kuwa ilikuamka asubuhi, mapema inanipa motisha na vile vile kunifanya nitie bidi. Vile vile kazi hii imenipa ujasiri kwa sababu kila siku nasimama mbele wanafunzi nikiwatubia ama mara nyingine mimi hutagusana na wazazi wao pale shuleni.

Kile kitu ambacho kinanifanya nitulie ni mazoezi ya meditation na nilijifunza njia hii ya kupumzika mwaka uliopita nilipokuwa na msongo wa mawazo. Mimi hushiriki mazoezi ya meditation masaa mawili kila jioni baada ya kazi. Mimi huhisi vizuri sana baada ya mazoezi ya meditation kwa sababu naamini kuwa yananipa motisha ya kuweza kuendelea na maisha.

Mimi huenda mahali paibada maratatu kwa wiki. Yani siku ya ijumaa, siku ya jumanne na vile vile jumapili. Napenda sana kuenda siku ya jumanne kwa sababu hua kuna mafunzo ya bibilia ambayo yananisongeza karibu na mungu na vile vile yananipa motisha ya kueza kuendelea na maisha yangu. Vile vile siku ya ijumaa na jumapili ni siku zingine ambazo napenda kuenda kanisani. Siku hizi ni siku zile za kuimba na kumsifu mungu. Nami napenda sana kuimba nyimbo za kumsifu mungu.

Mwalimu ambaye ninamkumbuka ni mwalimu wangu wa hisabati. Mwaka elfu mbili na nane katika shule ya msingi. Mwalimu huyu alikuwa mkali kama simba. Manake, hisabati ni somo ambalo linawalemea wanafunzi sana. Bado namkumbuka mwalimu huyu kwa sababu alikuwa anatufunza kwa njia ambayo inafaa na mwishowe nilipita somo la hisabati sana.

Kinywaji ambacho napenda kunywa mara nyingi ni chai. Chai hupikwa kwa muda ambao si mrefu na vile vile naamini kuwa ina virutubishi ambavyo husaidia mwili sana. Wakati mwingine kama nina kazi nyingi, mimi hunywa kahawa na naamini kuwa kahawa hunisaidia sana kupoteza usingizi wangu.

Mimi hutumia simi yangu zaidi kwa mawasiliano. Mimi huwasiliana na wazazi, ndugu, kaka, pamoja na marafiki zangu. Mara nyingi huwa natumia mitandao kama whatsapu na facebuku. Wakati mwingine, mimi hutumia simu yangu kuburudika, yaani naskiza miziki mbalimbali.

Mimi huandaa ripoti za kazi kila siku baada ya kazi. Ripoti hizi hua naziandika kwa kalamu au wakati mwingine. Mimi hutumia simu au kipakatalishi kwa sababu sahizi tuko katika ulimwengu wa kidigitali.

Mimi ninapenda kununua vitu mtandaoni sana na mimi nimekuwa kunua vitu mtandaoni hunipa mda wakutosha wakuweza kulinganisha bei ya kitu kimoja na kingine. Vile vile kwa njia moja au nyingine naamini kuwa kunua vitu mtandaoni hunisaidia kupunguza gharama ya kuenda madukani.

Tukio muhimu sana katika maisha yangu ni kumuamini mungu kuwa na afya nzuri na vile vile kufanya kasi kwa bidii. Naamini kuwa, tukimuamini mungu na tuwe na afya bora na tufanye kazi pale mwisho kutakuwa na mazao ambaye yatatupa starehe ya maisha.

Kipawa changu ni cha kupika. Nimekua nikipika tangu utotoni na ningependa kumshukuru nina yangu sana. Kwa sababu amekilea kipawa hiki. Kila mara, angenipa resipe ya kujaribu kupika vyakula mbali mbali ambavyo sikuifahamu.

Mimi hupanga kazi yangu kwa ratiba na mawasiliano naamini kuwa vitu hivi viwili urahisisha kazi. Yaani katika ratiba inamaana kuwa baada ya kazi moja tunasonga kwa kazi nyingine. Na katika mawasiliano, mimi huwa ninaweza kuwasiliana na wenzangu ili kuweza kuwajulisha ile kazi ambayo tutakuja tunayafanya kila siku.

Mandishi wa vitabu ambaye ninapenda ni Marehemu Ken Walibora. Ken Walibora aliandika vitabu vingi sana ambavyo vilikuwa na hadithi za kupendeza. Hadithi hizi zimesaidia sana kukuza lugha ya kiswahili. Misamiati yangu mingi, mimi nimezitoa katika vitabu hivi.

Mimi hujenga mahusiano na wafanyikazi wengine kwa kuheshimiana pale kwenye kazi kutagusana nao mara kwa mara na vile vile sisi hutengeneza vyama vya kutembeleana wakati wa likizo. Naamini kuwa kutembeleana huku huwa kunaendelea kujenga mahusiano yetu vizuri.

Mimi napenda kula samaki sana hasa samaki wapweza samaki ni rahisi sana kupika mara nyingi mimi huila kwa wali ama vile vile ugali. Ninaamini kuwa samaki anaviritubishi vingi ambavyo huzaidia mwili sana.

Nimewahi kushiriki mashindano nikiwa shule ya msingi. Niliyapenda mashindano haya sana. Mashindano haya yalikuwa ya kukimbia. Wengi wa wanafunzi wenzangu. Walinishangilia nilipokuwa uwanjani nikikimbia. Na mwishowe nilikuwa mshindi na nikaendelea mbele.

Mara nyingi, ninapotaka kustarehe mimi huwasiliana na wenzangu. Huwa tunaenda mkahawa ambao tunaupenda. Baada ya kufika huko, sisi hula na kuanza kuogelea. Bada ya kuogelea, sisi hucheza michezo mbalimbali. Na baada ya kucheza michezo mbalimbali, sisi hula tena, kunywa vinywaji na kurudi nyumbani.

Mfanya biyashara bora zaidi ambaye minamjua anaito Linstein Jorogue. Na mpenda mfanya biyashara huyu kwa sababu ya bidiizake za mchwa za kila siku. Kitu chajabu ambacho amekifanya ni ule uzoefu wake wa kusaidia wale watu ambao hawajiwezi katika inchi. Kile kitu ambacho najifunza kutoka kwake ni ilebidii yake ya mchwa ambayo ninaipenda mimi mwenyewe. Vile vile napenda jinsi anavyofanya biyashara yake. Biyashara yake anaifanya kwanjia inayostahili bila kuuza biyashara gushi.

Napendelea suruali sana. Kwa sababu na amini kuwa, ni nguo ya heshima ambayo mtu anaweza vaa. Suruali vile vile hunizuia kutokana na baridi. Vile vile, nikienda mchezoni, mimi uvaa suruwali. Mara nyingine, mimi huvaa sketi. Hasa, wakati ninapoenda kazini.